Ni filamu ambayo naeza sema naipenda zaidi, inaitwa Blacklist, ambayo ina mwigizaji mkuu apo, anaitwa Raymond Reddington. Ni filamu ambayo ni Action na pia, ni filamu ambayo inaonyesha maadili ambayo huyu mwanaume ama huyu Raymond Reddington. Anayoyatumia kufikia maamuzi yake. Na kwa nini ni muhimu kuchukua hatua fulani ama fulani ili kuweza kulinda jamii yake na watu ambao anawapenda. Na kuweza kukuza biashara zake. Niliiona mara ya kwanza miaka kadhaa iliyopita tuseme elfu mbili na kumi na tatu hivi. Ndipo ilipanza nikaacha kwanza kidogo alafu baadaye nikaja kuitazama tena mnamo. elfu mbili na ishirini na tatu nikaitazama kwa kina. Filamu ambayo ningependa kuiona tena na tena kwa kuwa. Kuna vitu vingi ambavyo filamu hii imeeza kunifunza. Kwa hivyo baada ya niliitazama tena mwaka uliopita. Na naona nitaitazama tena baada ya miaka kadhaa kwa kuwa nitakuwa nimesahausahau. Baadhi ya matukio.

Kwa wengi, kama niko nyumbani, nitaisherehekea na familia. Kama niko hapa jijini, Nairobi, nitaisharehekea na marafiki pia. Lakini pia kama hela ni kidogo, nitabaki kwenye nyumba na mke wangu na watoto wangu. Na tusherehekee pekee yetu, na tumshukuru mola, kila kitu alichotufanyia. Sherehe niliipenda zaidi naeza sema ilikuwa ya mwaka jana kwa kuwa niliweza kutumia huu muda kujivinjari na mke wangu na baadaye tukaenda kukutana marafiki wenzangu. Kwa wingi napenda chakula kwa kuwa keki kidogo ni bei ghali lakini hata kwa wingi sicho kitu ambacho watu wamekuja kusherehekea nawe kukihusu. Kwa wingi wamekuja kusherehekea mlo na pengine vinwaji hivo siku ya kuzaliwa ijayo zawadi ambayo ningeitaka kutoka kwa maulana uwezo tu wa kufanikisha malengo ama mashuguli ambazo niko nazo sai ambazo zinaendelea iyo inaweza kuwa zawadi kuu zaidi.

Keki ambayo naipenda zaidi. Nitaisema kwa kimombo kwa kuwa siijui kwa kiswahili, but ni keki ya mbayo inaitwa Black Forest. Napenda hiyo latha ya chokolite ambayo iko nayo. Alafu ungeze kisukari hivi cha waiti kia mbacho. Ni cha rangi jeupe ambacho huwkwa juu yake. Inafanya inakuwa na ladha ingine tamu ya kutamanisha.

Ndiyo, ndiyo napenda kupika. Kulingana na mimi naona upishi ni kazi ambayo ni kwa kimombo tunasema labor of love. Yaani ni kitu ambacho lazima ukifanye na upendo na moyo roho moja ili kiweze kuridhisha na kufurahisha nyoyo za watu ambao watakila chakula ni kitu muhimu kwa kuwa hiyo ndo nitasemaje kwa kimambo tunasema fuel ambayo inaweza kufanya watu wa waeze kufanikisha majukumu yao kila siku.

Kwa wingi ninapendelea t-shati kwa kuwa inampa mtu uwezo wa kufanya kazi zikitokea hivi na pia bado nakaa inapea mtu urembo flani ya shati kidogo na zivaa wakati ambapo naenda shughli za kiofisi, shugli za kikanisa hivi.

Inalingana, ndio napenda kuva kofia, lakini kwa sasa nimekaa kwa mda bila kuitaji kwa hivyo sija kofia kwa mda, lakini kwa kuzuia jua kuangaza miale yake kwenye macho, ama kwa kuzidisha urembo wa nguo nilizovaa kama kofia litapelekana nazo vizuri kwa kwa kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, hivyo ndivyo nita itabidi nimelivaa kwa hivyo nitasema italingana na nguo ambayo nimevaa na kama jua ni kali nje kwa kwa.

Mafunzo ya kazi ambayo naweza sema yamenisaidia zaidi ni mafunzo ambayo najua kwa kimumbu pekee yake yanaitwa soft skills. Hizi ni zile skills ambazo mtu anazitumia kufanya shughuli za kompyuta kama typing, kutumia mitandao kufanya utafiti na kutuma barua pepe vitu kama hivyo. Na ni mafunzo ambayo yamenisaidia sana kuweza kufanikisha biashara nyingi ambazo nimeweza kuzifanya kutoka wakati ambapo nilihitimu chuo kikuu cha Egerton University.

Kila jioni kabla ya kulala. Lazima kwanza nifikirie kuhusu matukio ya siku. Niangalie vitu ngapi ambavyo viminikera. Ni vitu ngapi ambavyo niwemeza kuvifanya vyema. Na ni vitu gani ambazo kidogo nahitaji kuweza kufanya bora zaidi katika siku za usoni.